Hospitali naeza sema naenda mara mbili kwa mwaka kama sina magonjwa yoyote nitaenda kufanyiwa ile kuangaliwa check up. Naenda ili kujua kama bado afya yangu ni nzuri na kama kuna jambo ambalo nahitaji kuongeza ama kupunguza katika yale mambo nafanya. Ndiyo pia kujielewa mwili wangu vizuri

Naam, napenda kujifunza historia kwa kuwa historia inatuoenyesha mahali ambapo tumetoka. Ndiyo tuweze kuelewa mahali ambapo tunaenda na pia inasaidia kuelewa makosa ambayo yamefanywa na wale walikuwa hapo mbele yetu ndiyo tusikuja tukayarudia, na tuweze pia kurekibisha ambapo wao hawakuweza kurekibisha. Kwa hivyo napenda sana kujua mambo na historia.